Napokea maoni kutoka kwa wengine, kwa kuwa msikivu, kwanza bila kukatiza anayenieleza, nauliza ufafanuzi ikiwa maoni hayaeleweki vizuri, natofautisha maoni ya kihisia na yale ya kujenga, nachukuwa hatua ya kusisitiza maoni yenye mantiki, na kwa heshima, na bila kujitetea, nashukuru hata kama maoni ni magumu kusikia.